Kwa kweli kabisa mimi wakati wa mapumziko kazini huwa nakuwa na shughuli mingi pia nami hua nakuwa na biashara zangu ambazo huwa naangalia. Sasa wakati ninapo pata muda wa kupumzika kule kazini huwa nakimbia kwenye biashara yangu nione pengine wafanyikazi ambao wananifanyia kazi wanafanya kivipi. Kwa sababu mara mingi utapata pengine wanafanya vile ujawaambia ama wanafanya kinyume na vile wewe ulikuwa unapenda waifanye. Sasa mimi huwa nahakikisha naenda kule naangalia nakaa nao nawaonyesha jinsi ya pia kufanya bishara vyema jinsi ya kueka rekodi vyema na jinsi ya kuhakikisha pengine pesa ambazo zimeuzwa za biashara zinagawanyishwa kulingana na vitu ambavyo vimenunuliwa. Kama ni mzigo huu unauzwa pesa, zake zinaekwa kando, faida yake inaekwa kando. Na wakati wa mapumziko ndiyo wakati pekee ua napata muda wakufanya shughuli zangu zingine. Kwa mfano kama nilikuwa na wazo, naenda kuketi chini wakati wa mapumziko baada ya kazi naenda kuketi chini naeka hilo wazo chini naanza kulishughulikia naeka mikakati na hili wazo ambalo limekuja nitaweza kufanikiwa vipi kulifanya niweze kuendeleza na ata ndio iweze kunizalishia sasa hapo ndipo nitakua na muda mwafaka wakuwaza wakufiria wakupanga mikakati vile nitafanikisha hilo jambo ambalo limekua kwa mawazo yangu. Na pia wakati wa mapumziko kazini hapo ndipo ua naketi chini pia na pumzisha akili na pata muda ata wa kuzunguka kucheza kidogo kukimbia kidogo kufanya zoezi hapa na pale. Pengine nimekua nikifanya kazi kuanzia, pengine asubui kabisa, nilipo ingia kazi ni sasa napo pata wakati ya mapumziko hapo ndipo nitatoka kukula nje kupunga hewa, kwa hio kuna kuwa na mpira pale ambapo na kimbia kidogo nikiuguza guza na ata kufanya zoezi kidogo ambayo inanifanya mwili wangu uwe mzuri. Na mapumziko ni mazuri sana kwa sababu inatusaidia pia ata tunapunguza msongo wa mawazo kwa sababu ukikuwa kule kazini, mambo ni mengi, kazi ni mingi, unafanya hiki, unafanya kile, sasa ni lazima upate muda ambao unafaa wa kupumzisha akili upunge hewa ndiposa uweze kupata wakati mwafaka hata wa kuendeleza ile kazi, unapo maliza mapumziko. Na pia mapumziko huwa inanisaidia ku pengine kupanga mambo yangu mengine kama nilikua na kazi ambayo sikuwa nimeimaliza, naenda naieka kando na naeka alama. Na ninaporudi nitaanzia ile kazi kwa sababu mapumziko ndio hunifanya nikumbukie vitu ambavyo sikuwa nimevifanya. Niviandike chini baada ya kuviandika nikirudi nihakikishe nimemaliza kwa wakati ndiposa niweze kupeana kwa mkurugenzi mkuu alafu wakati mwingine ma pumziko huwa inanisaidia angalau niende nipate kikombe cha chai cha mchana ambapo niende nipate kikombe cha chai iniburudishe pia mwili na hata nipate kinywaji nizunguke hatuwa mbili tatu kwa sababu ya kufanya mwili pia usigandamane ama kuketi chini sana huwa inagandamisha mwili mara mingi. Kwa hayo mapumziko ndipo nitakuwa na uwezo pia wa kuunda urafiki na wafanyikazi wengine kwa sababu hio ni muda pekee tunapatana tunaongea kama tunatoka na mtu mtaa mmoja anaweza kupata uwezo wa kuniongelesha nami pia namuongelesha. Na tunabadilishana mawazo ambapo inatusaidia pakubwa sana wakati wa mapumziko ndio wakati pekee wa kujua rafiki wako wa kumuongelesha wakuwakuketi pamoja naye wakushauriana na mnaposhauriana apo ndipo mtajuana mmoja kwa mwingine vizuri sana. Na ata mkikuwa na pengine malengo ama mkikuwa na ndoto moja ama maono hapo mtashirikiana kwa pamoja na muweze kuona ni jinsi gani mtaweza kufanikisha hayo malengo yenu ama hilo lengo lifanye kazi na.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya mvua ya kwanza inapokuza ardhi kuna utulivu fulani unaoambatana nayo kama kwamba dunia imevuta hewa na pumzi nzuri sana ya muda mrefu. Harufu hiyo hunikumbusha mwanzo mpya. Kila tone la mvua, linapodondoka harufu ya udongo hunuka na kueneza hadi za hai, matumishi na mabadiliko, hata matumaini katika nchi. Na napenda jinsi inavyoweza kunirudisha nyuma kwenye kumbukumbu za utotoni. Ilikuwa ni ishara ya kucheza nje bila wasiwasi, miguu ikiwa kwenye tope na kicheko, kikichanganyikana na sauti mbali mbali za watoto ambao walikua, wanakuja kucheza na sisi kule nyumbani. Na harufu ya mvua hiyo ina nguvu ya kunituliza. Inapopita, hewa, mawazo mazito, hupungua, hata akili hupata nafasi ya kupumzika. Kuna usafi wa kipekee ndani yake ni kwa dunia inasafisha yenyewe ili kuvuta pengine uchovu, wa jua, kali. Na hata vumbi la vumbi la kila siku ambalo pengine limekua nyingi hiyo harufu ya mvua ya kwanza huwa ni mzuri sana ninaponusia nahisi kuunganishwa na asili hata hufanya nitambue kuwa mimi ni sehemu ya udongo. Na pia huwa inanisaidia kujua haya maisha na hiyo harufu ya mvua ya kwanza ni kama yanasawazishana. Pia harufu hiyo hunipa pengine hamsa za kuandika na kutafakari mawazo hutiririka hukua urahisi kana kwamba mvua imeanza pengine kunyesha papo hapo. Huwa inanifundisha subira muda mwingine mvua huchukua muda kufika lakini inapofika huja na baraka tele. Na pia hio harufu ya mvua ya kwanza huwa naipenda kwa sababu inaonyesha kuwa wakulima wanajiandaa vizuri sana. Kama walikuwa wamelima shamba, wamerudia, sasa wanapiga mitaro kwa ajili pengine ya kupanda yale mahindi. Kuna harufu tulivu ndani yake sio furaha ya makelele bali ile ya ndani inayokaa moyoni na kudumu. Harufu ya mvua pia huleta matumaini ya mavuno kwa wakulima ni ishara ya riziki kwangu, ni ishara ya baraka tele kwa wakulima kwa sababu wanajua mvua imerudi na karibu wako tayari kuanza kupambana na mambo ya ukulima. Nara pia iyo harufu pia huleta watu pamoja ambapo watu huwa wanakuja, wanashirikiana wanadhidhia, pengine hadithi tofauti tofauti kuhusu ni mbegu gani wataeka chini mchangani na ni vipi watalima mashamba yao kwa sababu ni kama mvua isharudi na huwa inaashiria pakubwa sana hio mvua karibu inaanza kunyesha. Pia hio harufu ya mvua huwa inanikumbusha nguvu pia. Nara huwa inanisaidia kuona kuwa sisi kama wakulima. Harufu ya mvua ule mvua ambao umenyesha wa kwanza imesharudi. Sasa ni kujipanga kuhakikisha mavuno yetu, tunayaeka chini. Na si kuyaeka chini kuhakikisha, tunafanya hatua zote ambazo zinahitajika kwa ukulima ndiposa tuweze kulima pengine mavuno mengi. Pia kiujumla, hiyo harufu ya mvua ndio ninayoipenda zaidi kwa sababu inabeba utulivu, kumbu kumbu na matumaini na hadi kuwa masaa ya ukulima imefika na sisi kama wakulima tunaenda shambani kuhakikisha tunaeka mbegu chini na si mbegu tu bali ambaye itatuokoa wakati wa wakati wa njaa na kile chakula kitatumika kuwasaidia wale ambao pengine hawana uwezo wa kupanda mahindi ama mimea tofauti tofauti kwa sababu ya kiangazi na jua maliko kokote ambako.

Kwa kweli kabisa mimi huwa napenda kuandika kwa mkono. Kwa sababu kupitia kuandika kwa mkono, huwa nakuwa na uwezo, wa kuwaza, wa kufikiria zaidi, na vile vitu ambavyo naandika, na jua ni hakika, na nikikosea, naweza kuvuta, kwa kutumia pengine, raba. Na huwa naandika kwa muda mrefu sana, kwa nikiwa mojawapo wa wasimamizi wa wafanyikazi, huwa nahakikisha nime andika pengine maandishi mengi sana nikieka sahihi, nikitia sahihi kwa ripoti tofauti tofauti nikiandika majina ya wafanya kazi ambao wamehudhuria hiyo siku chini nikieka kwa orodha na huwa niko na uwezo wa kuandika sana hata kuliko kutumia pengine kompyuta. Na kwangu kuandika ni jambo ambalo nimezoea kwa muda mrefu na ni rahisi sana kwangu. Kwa sababu pia huwa inanisaidia kuhifadhi pengine majina ya watu, reporti za watu na stakabadhi muhimu ambazo zinahitajika kwenye kampuni. Sasa mimi huwa naiandika chini, halafu nawieka kwenye skania, skania inanisaidia kuhifadhi zile stagabathi kwa muda mrefu. Na mimi kwangu kuandika, huwa inanisaidia sana kwa sababu pia huwa inanipotezea uchovu, siezi lala wakati ambapo niko kazini kwa sababu kila mara nikikuwa chini, pengine nanakili kwa vitabu ama kwa pengine karatasi tofauti tofauti, mambo muhimu ya kampuni, huwa inanisaidia pakubwa sana kwa kuhakikisha ya kuwa yale mambo yote ambayo nanakili naieka chini naieka vizuri halafu naeka kwenye skania inaeza kueka ile stakabadhi zote ama maandishi ambayo nimeandika naieka kwenye teknolojia ambapo hayawezi potea. Halafu kuandika pia huwa inanisaidia kuweka muda wangu mzuri. Kwa sababu mara nyingi utaona pengine umeanza kutumia pengine kompyuta halafu unapoanza kuandika chini kutumia kompyuta unastukia. Pengine nini nguvu za umeme zimepotea na hapo ndipo unapata shida kama huku kwa umeeka hayo maneno muzuri unona yanafanya kazi yako inakuwa bure kwa sababu nguvu za umeme zinapopotea pia kazi yako inapotea na mara mingi kuandika imenifunza hata kuwa mtu mwenye ni makinifu na hata imenisaidia kukuwa mtu mwepesi wa kufanya kazi kwa sababu kazi ikija nakili chini haraka haraka naiweka kwa maandiko kwa vitabu, haraka haraka kama ni kuweka stakabadhi tofauti tofauti ama majina ya watu nahakikisha nimeieka chini kabla sijafanya shuguli yoyote. Na kwa kuandika hivyo, mi huwa kunanifanya hata siwezi lala kwa sababu huwa napokea simu kutoka pembeni kote na huwa napokea simu mingi ya wafanya kazi ambapo pengine wako na pengine tatizo tofauti tofauti na inatakikana nisuluhishe. Sasa ninapo andika lazima nikuwe nikuwe mtu ambaye ni makinifu kwa sababu kila saa ntakuwa napokea simu. Sasa nikikuwa natumia kompyuta wakati mwingine ntalala na nikilala huweza nipoteze simu ya wafanyikazi. Kwangu kuandika ni kitu cha muhimu sana huwa inanisaidia kukabiliana na tatizo tofauti tofauti kwa sababu ninapoandika ntakuwa makini, siwezi lala na ninapoendelea ku pengine huhifadhi stakabadhi tofauti tofauti kwa maandishi pia huwa inanisaidia kukumbuka vitu vingi sana. Kwa sababu kama nimeeka nakili zote kwa faili. Nikitaka faili fulani, naenda tu pengine mahali ambapo nimezieka. Nimeweka juu alama ya maandishi. Inakuwa kwangu rahisi sana kupata yale maandishi ambayo nimeandika kuliko kuenda kwenye kompyuta kuanza ku pengine kutafuta wakati mwingine huwa tunasahau kwa sababu sisi ni wanadamu lakini kama nimeeka kwa maandishi nikienda tu popote ambapo ile ujumbe ambao nautaka ntaupata moja kwa moja kwa sababu nimeeka alama na nimeandika pale juu na alama tofauti tofauti sasa itaniwezesha kupata ule ujumbe ambao unatakikana pengine na mkurugenzi kwa haraka na ntakuwa na uwezo wa kupeane hiyo kazi kwa muda ufaao na huwa inanisaidia sana katika kuweka muda wangu pia huwa inanisaidia sana kwa mtu mwenye si msahaulifu kwa kazi yangu.

Kwa kweli kusoma maoni mtandaoni napenda na imenifanya kujua vitu vingi sana. Kwa sababu maramingi nikiwa kazini, nikiwa nasimu yangu ya janja uwa naenda naanza kupitia maoni tafotafauti ambaye imetumwa kwa kurasa za Twitter, kwa kurasa za Facebook, kwa WhatsApp ama YouTube. Hapo ndipo ndapata maoni mengi sana, kuhusu vile injinenda, kuhusu vile dunia inenda, kuhusu ni visa gani ambavo vinendelea. Na hapo ndipo nitakua uwezo ata wakujua pengine wameeka kazi, tofauti tofauti mtandaoni na nikona marafiki zangu ambao nataka kuwaelekeza, pengine waende watumie ile link. Hapo niko na uwezo wakujua vitu vingi sana. Kwa mfano, kuna siku moja ambapo nilikuwa napitia maoni, nikasikia rais wamerikani, ameenda kule Venezuela, amemshika rais wa kule Venezuela. Ni jambo ambalo lilikuwa limegonga vyombo vya habari duniani kwote kwa sababu hakuna yeyote ambaye alikua anadhania kama kitu kama hicho kinaeza fanyika pembeni kwote duniani. Ilikuwa ni jambo moja la kipekee sana kwa sababu kuenda pengine kumshika rais kutoka nchi nyingine ni vigumu sana kwa sababu ako na amri jeshi kubwa, amelindwa na walinzi walio wakali sana. Na pengine wako na vyombo tofauti tofauti vya kiteknolojia ambavyo vinavyoonyesha mtu yeyote ambaye anakuja kwa anga, kwa maji ama nchi kavu kumshika yule rais. Lakini sasa maajabu ambayo ilifanyika teknolojia ya kimarekani ilikuwa juu sana. Wakatumia hiyo teknolojia kwa hakikisha teknolojia ya wawenzuela yote imekwa chini. Na wameidhibiti na wakashuka kule wakamchukua rais. Kwa hali ambazo zilikuwa ni hali tatanishi zenye hazieleweki. Hata amurijeshi la wenzuela ilikuwa dinashangaa jinzi walivyo chukua pengine raisu wao. Na ikawa hivyo, na hapo nilipata. Nikiona maoni ambayo ilikuwa mtandaoni, na vile watu waliku wameandika maoni tofauti tofauti wakisema, hey, kama kunayo, pengine ulinzi mkali ambao Marekani wako nao ni ulinzi wa kipekee, kwa sababu hakuna duniani kwote mwingine ambao akona uwezo, wa kuenda kushika rais kwa nchi yake na sikumshika tu ni kushika rais ambaye akona zana za kivita zote ambaye amejipanga kwa lolote lile iwe angani, iwe majini ama nchi kavu ako na uwezo wakupiga magaidi ambao wanakuja kwenye nchi yake. Lakini jinsi nilikuwa naona maoni tofauti tofauti, watu walikuwa wanachangia kuonyesha Marekani ni nchi moja wapo ambazo haziwezi ezekana kwa sababu zikona kila kitu ambacho kina stahili nchi ambayo inajitegemea duniani kote iwe nacho. Huwa napitia maoni tofauti tofauti ambapo napitia maoni mengine ambayo yanaelezea pengine matukio ambayo yanaendelea nchini. Na ata kuna tukio moja ambalo lilikuwa limeendelea nchini sikuwa nimelisikia ambapo nilikuwa napitia mtandaoni nikaona vijana wanapewa fedha za kuanzisha biashara na ata za kuwasaidia kujimudu kimaisha. Hapo ndipo niliona kumbe mimi nilichelewa pengine kueka kubonyeze izo alama ambazo alikuwa ametuma hizo nambari ndiposa mimi nae nipate fedha, ilikuwa imechelewa sana nilipokuwa napitia tu mtandaoni naona vijana tofauti tofauti wanaonyesha wanafurahia kwa mbwembwe na vivyo jinsi wamepokea pengine pesa ya kuanzishia biashara ama kujikimu maisha na ambapo nilikuwa naona mahali tofauti tofauti kwa mitandao wameiweka jinsi watu wanafurahia alafu pia nilikuwa napitia juzi nikaona jinsi nchi jirani ilikuwa inapiga pengine kura kumchagua rais wao mwingine na hapo nilikuwa napitia tu kwa maoni nikaona ni nini kilikuwa kinaendelea kule ambapo walikuwa wanapigia kura, ambapo walikuwa nasikia kura, na haikuwa na watu wengi ambao walienda kupiga kando na pengine idadi ambayo ilikuwa imejiandikisha kupigia ile kura, lakini watu wenye walienda kupiga kura walikuwa wachache. Sasa kwa mtandaoni hapo ndipo wanapata yale maoni yote ambayo yamekusanywa pamoja na yakaekwa kwa vichwa tofauti tofauti sasa ukona uwezo wa kubonyezesha ile kitu ambacho unataka.

Kwa hakika mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayemkubali na kumpenda zaidi na sana ni Lebron James. Amekua mmoja wa wachezaji ambaye anacheza ule mchezo wa kikapu vizuri sana na amekua anajulikana duniani kwote kwa mchezo mzuri ambao hua anaucheza. Na ni mmoja wa wachezaji wakubwa kabisa katika historia ya mchezo huo kutokana na uwezo wake nidhamu na mchango mkubwa sana ndani na inje ya uwanja ambao huwa analetea timu yake. Nampenda James Libroon kwa sababu bidhi na utabidi wake ara amekua akicheza katika kiwango cha juu sana kwa miaka mingi bila kushuka ata kidogo kwa sababu ya zoezi pengine ambayo wanafanya, nidhamu, na hara kujitunza mwili wake na ata akili zake kuto kujiusisha na vitu vingine kama madawa ya kulevya. Ama kitu chochota ambacho pengine kingefanya mchezo wake kurudi chini. Sababu nyingine inayofanya nimpende ni uongozi wake Libron si mchezaji anayejali alama zake peke bali huwa anawausisha wachezaji wenzake ambapo anawapa motisha na kuwajulia hali. Wakipiga pengine pasi kwa pamoja. Wakijumuika kwa pamoja kuhakikisha wanabeba ushindi katika timu yao. Ni mmoja wa wachezaji wa ajabu sana. Kwa sababu ni mchezaji ambaye huwa anajituma hata nakumbuka mwaka fulani ambapo alikuwa kwenye fainali ya NBA mwaka wa elfu mbili kumi na mbili dhidi ya Boston eltics ambapo huyo mchezaji alikua amejitolea ingawaje timu yao ilikua karibu iondolewe katika kwa kwa skodi ya mashindano ama kwa hile mashindano ambao walikuwa wanaendelea nayo lakini alijitolea mwanga kihistoria alicheza kama mtu ambaye hajawahi cheza tena kwa sbabu alikua anafungia bao katikati ya uwanja hapo ndipo alisaidia timu yake na kuwaokoa kulingana na kupigwa kwa sababu alikua kwa fainali la kombe la dunia hapo ilikuwa ni kila juhudhi kuhakikisha wanabeba kile kikombe lakini walikuwa wamepigwa pengine seti ya kwanza na ya pili lakini alipo anza kucheza na akabadilisha mchezo wa timu yake mzima Libron James alifanya maajabu ambayo haijaifanyika kwa sababu alionesha mchezo mzuri sana ambapo watu walimushangilia wakashabikia na kwa hakika walikuja wakawa washindi kwa mchango wake katika ujuzi alionao Libron, ana mchanganyiko tafautafauti wa ujuzi ambapo hako na kasi, na anatumia akili yake vizuri ana uwezo wa kufunga kwa nguvu kwa nguvu ya chini na ako na uwezo pengine wa kuhakikisha anapeana pasi kwa wenzao kwa haraka sana. Pia ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi sahihi. Kama mchezaji mwerevu anao. Anajua ule uwanja ambao wa mpira wa vikapu vizuri. Na anaweza funga ama anaweza kuwa kwa nafasi yoyote ile na akafunga bao. Pia ulinzi wake nao ni wa kiwango cha juu. Anaweza kulinda nafasi nyingi kwanzia mchezaji mdogo Adi mwerevu ambapo ako na uwezo wa kusimama upande wowote kuhakikisha hakuna pengine bao linafungwa. Ama hakuna mtu yeyote ambaye anenda kuwalemea ama anawapita hivi raisi. Zaidi ya uwanja nampenda Libron Kwa sababu ya mchango wake. Kwa jamii amewekeza katika elimu haswa kwa watoto na ametumia umaarufu wake kuleta mabadiliko mengi sana kwa kijiji chao ambacho anatoka. Kwa ujumla Libron James ni mchezaji ninayempenda kwa sababu ya kipaji chake, uongozi wake, michezo yake ya ajabu na maadili yake kwa wachezaji wengine, kwa jamii. Ara akiwa mchezaji bora, amechangia pakubwa kuhakikisha wachezaji wenzake ambao alikua anacheza nao pia wamefanikiwa pakubwa maishani na wanafanya vitu vya kuwasaidia pengine jamii, kukuza vipaji, vya mpira wa vikapu.

Napenda kucheza ngoma sana kwa sababu ni njia ya kuonesha isia bila maneno kupitia miondoko mtu anaweza kueleza furaha, uzuni, shangwe ama ata kusimulia maisha yake. Na kwangu mimi kwa kupiga ngoma pia ni alama ya utamaduni kila jamii ina ngoma zake, midunda yake na maana yake ila mimi huwa natumia iyo ngoma kuonesha utamaduni wetu na ata kwakikisha pengine vitu ambavyo nafanya vinaashiria vitu tafouti kwa mfano kulikuwa na ngoma ambaye ilikuwa ikipigwa mara moja ilikuwa inaashiria pengine kitu fulani kimefanyika kwa jamii yetu nakumbuka nilikuwa mpigaji ngoma odari sana. Sasa nilikuwa nikienda kwa mlima fulani ambayo tulikuwa tumeteuliwa na mababu zetu ambapo walikuwa wameeka ule mlima kupasha abari tofouti tofauti kwa njia ya ngoma. Na watu ambao walikuwa wanapiga ngoma si watu wa kawaida tu bali ilikuwa ni watu tafauti ambao walikuwa wameteuliwa wamefunzwa na wamefunzwa jinzi ya kupiga hio ngoma kama kuna jambo lolote la darura lime fanyika katika kijiji chetu nakumbuka kama mimi nilikuwa nimeteuliwa kupiga ngoma kwa mfano kama kulikuwa na ngoma ambapo mfalme alikuwa anaitisha watu wote kukusanyika mahali fulani kwa siku kwa siku pengine kama ya juma pili ama jumatatu ama jumaine ningeenda kwa ule mlima alafu nishike ngoma nikiipiga mara mbili na nguvu itakua inaashiria kuna tumempoteza mutu maarufu sana kwa kijiji chetu lakini nikipiga mara moja kwa nguvu zaidi alafu niache itakua inaashiria mfalme amewaita watu kwa kikao cha kila wiki ambapo inatakikana waende wakutane na waeleze mambo mengi ambayo yanawakumba alafu nilikua nikipiga ngoma mara tatu nikipatanisha itakua kuna vengine sheria sheria tafauti tafauti za kitamaduni zinaenda kufanyika pengine kwa umati mkubwa sasa hiyo ilikua inaashiria watu watakuwa wanakuja kwa hizo sheree kufatia ule mlio wa ngoma. Pia napenda jinzi ngomba, ngoma uunganisha watu ambapo aijalishi ni lugha gani au utafauti wa lugha ambapo mtu ametoka lakini wakija pamoja, uwa inaunganisha watu tafauta tofauti ambapo wakona uwezo wa kuzungumuza kwa pamoja zaidi ya hayo yote ngoma ni chanzo cha furaha na uwa inanisaidia katika mziki tafauti tafauti ninapo kuwa napenda mziki fulani ndachukua ngoma yangu na naenda na ule mziki na mdundo wa ule mziki na naaza kupiga ngoma pole pole uwa ni kama burudani kwangu ambapo uwa inanisaidia ata kupunguza msongo wa mawazo ambapo pengine umenikabili napo keti chini naanza kugonga ngoma pole pole kugonga ile ngoma hapo ndipo uwa nawazia kuhusu nyimbo tafauti tafauti kwa sababu nami pia ni mtunzi wa nyimbo na hapo neza pata uwezo ata wa kutunga nyimbo ambazo zitakua zinaeda na mdundo na ile sauti ya ngoma. Pia kwa hayo ingawaje watu usema mcheza ngoma mara mingi uwa anapotosha ama uwa pengine anapata uraibu lakini kwangu napenda sana wazo la ngoma. Kwa maana uwa inanisaidia kwa kupata furaha ambayo singe nunua maali popote. Na uwa inanisaidia kuwa mtunzi wa nyimbo tafauti tafauti. Pia uwa inanisaidia kujulisha pengine wanakijiji kiujumla ni nini kinaendelea. Na wanatakiwa pengine kukua wapi masaq ambayo inafaa pengine mfalme akiwaitaji mimi ndipo nilikuwa naenda kupiga ngoma. Hata kule kwa mfalme mfalme alikuwa ananiitaji, ananiita, ananielekeza jinzi pengine ya kuishi kwa watu kwa kupiga ngoma na mlio tafauti tafauti wa ngoma ulikuwa unamaanisha nini. Hapo ndipo nilijifunza vitu vingi sana kutokana na ngoma ambapo nilikuwa na uwezo hata wa kutoa taarifa kwa kijiji kizima na kwa wanakijiji wote ambacho kinaenda kuendelea na ni nini kitakua kinaendelea pengine kutakuwa na mkutano mkubwa ambao utawashirikisha wana kijiji wote hata kwa mfalme mimi ndiye nilikuwa nimeteuliwa kupiga ngoma kuashiria pengine ujumbe tafauti tafauti kwa watu kwa kila siku nilikuwa nafanya iyo ka.

Mimi uanavaa miwani wakati ninapokuwa kwenye kambuni, nikifanya kazi, aswa nikiwa kwenye kombiuta kwa sababu ya kuzuia pengine ule mwanga mkali. Lakini maramingi mimi wasipendi miwani kwa sababu inafanya nijisikie, kutokuwa huru, na hisi ni kama kuna kitu, ninginia usoni mwangu muda wote. Miwani unisumbua, haswani napo kuwa nafanya shuguli nyingi, inateleza, ina itaji kurekebishwa, mara kwa mara, na inaburuga ara umakini wangu. Sipendi, pia jinzi miwani, ubadilika kuwa mzigo wa ziada. Lazima, uikumbuke kuiweka salama na uwakikishe, haipotezi pengine umakinifu wako. Pia miwani wana inalilete shida sana wakati wajua kali au mvua miwani wa kiero zaidi. Maji ya kisha ingia kwa zile miwani inakuwa ni vigumu sana kua panguza panguza kila sandyo uone vizuri mbele. Pia wakati wajua unapo pata hile miali yajua ikigugonga kwa hile miwani. Pengine unapo utoka inje kwa kazini unaskia na kusumbua sana. Pia siipendi miwani kwa sababu unifanya ni isi tofauti na jinzi nimezoea pengine ninapo fanya kazi yayangu nahisi kama nimeeka kitu usoni ambacho kinanippea mzigo mkubwa sana na huwa inanitatiza pakubwa hata kama inazuhia ile mwanga mkali ambayo inatoka kwa zile kompyuta. Kuna wakati miwani uwacha alama puwani ara masikioni mwangu mara mingi unapata niklo na alama amabayo aishi sababu miwani ndio iliweka zile alama kwa uso wangu kwa sababu tu ya kuitumia kwa sababu ya mwanga pia wakati mwingine zile miwani ambayo huwanatumia uwa zinafika maali ambapo zina niaribu macho. Kwa sababu unaona zile kama lenzi kuzuhia pengine mboni yangu kuona vizuri. Ara ni napo toka inje naona ni kama kuna kitu ambacho nimekosea. Sipendi miwani kwa sababu nifanya nijisikie kama nimefungwa maali. Kwa sababu sina ule uhuru wangu wakawida ambao wanaukua nao. Wakati nafanya kazi yangu ya kila siku nikitumia zile tarakilishi, kombiuta, ni napo penginefanya kazi. Pia uwa inanifanya kuvunjika maramingi, nilapo kufanya shuguli zangu ziwe raisi na zina vunjika kwa sababu wakati pengine naandika kitu fulani alafu mbuni fike maali ya itaki ile miwani naona inanisumbua sana. Pia ubadilisha namna watu wanavyo tazama wakati mwingine na isi kama inanipa taswira ambayo isio mimi alisi kwa sababu ni mezoea pengine kutotumia miwani na nikiona mtu na muona vizuri lakini wakati mwingine napo ona mtu nikitumia zile miwani ni kama ni muona watu wa wili ama ni muona mevaa nguo tafauti na kumbe mevaa nguo ambayo ni yarangile iletu ambayo ni kwa ni muona. Nayo, alafu wakati pengine ni napo enda kulala ama kupmzika vile nilikuwa ni meeka zile miwani kwa uso. Na sikia ni kama pia ni napo lala na ota ni kwa na zile miwani ni melala nazo, ni kiota. Na zina nipea kazi ngumu sana. Uwa inanifanya nijisi kama natigemea kitu fulani kuona. Na mimi sina shida ya macho yoyote ila wana vaa tu zile miwani kwa sababu ya kupunguza ile mwanga mwingi ambao unatoka pengine kwa zile kombiuta ambao uneza haribu macho. Pia uwa inanifanya kutofanya kazi mzuri kwa sababu ni napo eka tu zile miwani, zinanza kunisumbua tu moja kwa moja, sita kwa na uhuru wangu wa pengine kuandika chini vizuri. Ninapo ona hile pengine kombiuta, nilikuwa nimezoea mwanzo mwanzo kutumia bila miwani. Lakini ninapo tumia miwani, alafu nitoe zile miwani na nione hile kombiuta moja kwa moja na macho yangu. Naona nikama machozi ya nanitoka kwa macho, ninakua vigumu atakuangalia kwenye hio kombiuta. Kwa sababu nimezoea kutumia zile miwani, ninapo fanya kazi na mara nyingi huwa najiisi ni kama naona vitu tofauti naona maneno pengine madogo.

Kwa kweli mimi huwa nawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini wanapo zungumza kuwapa nafasi ya kujieleza mawazo na hisia zao, jinsi wanavyopitia, pengine wanapitia mambo tofauti tofauti pengine wanajihisi vitu tofauti tofauti sasa wanawapa nafasi ya kujieleza. Pia wa inatumia maneno ya kutia moyo na shukrani ninapo tambua juhudi zao mara pale matukio yanapo kuwa madogo kwa sababu juhudi pia ni mafanikio. Pia ninajitahidi kuwa mfano mzuri ambapo ninapo fanya kazi kwa bidii na kuhakikisha nafanya kazi ambayo inaonekana. Na si kwa uaminifu tu bali, nafanya kazi ambayo itawatosheleza watu wote waone jinsi ninavyo kazi, hivyo na watia moyo na pia kupitia kwa hiyo kazi nzuri, inakua ni mfano mzuri sana ambayo wote wanaiga kila mmoja anaufata. Pia huwa nawatia moyo kwa kukumbusha uwezo waliyo nayo wakati mwingine mtu usahau nguvu zake mwenyewe hivyo na msaidia kuzikumbuka. Ninashiriki uzoefu wangu binafsi wa changamoto na jinzi ilivyo shinda. Hii upanya waone kuwa changamoto ni sehemu ya safari si mwisho wa mafanikio. Ninatoa msaada wa vitendo, inapo hitajika badala ya maneno pekee, najitolea kusaidia kazi na hata kushirikiana katika kutatua matatizo tofauti mimi nikiwa msimamizi wa wafanya kazi wengi huwa nawasaidia waone. Ara ninafanya nao kazi wakati mwingine ninapopata muda wa kupumzika ndiposa waone mimi nikiwa mfano mzuri kwao nara wanipate pia waone jinsi wanaweza suluhisha matatizo ambayo pengini inawakumba. Na wasimamia wenzangu kuweka malengo madogo yanayo fikiwa. Hii husaidia kuona maendeleo na kujijenga, kujiamini pia hata inawasaidia kwa watu ambao ni wepesi kufanya kazi yao kwa uaminifu. Ninatumia maneno ya matumaini hata katika nyakati ngumu na wasaidia kuona mwanga. Hata pale hali inapo onekana kwa ngumu huwa nakaa pamoja nao tunashirikia na tunaongea. Wananieleza pengine magumu ambayo wanapitia na tunatatua kama watu wazima ambayo pengine tunapendana kwa upendo na tunapata suluhisho ya kila tatizo. Ninaheshimu maoni na mitazamo yao ata kama nitofauti na yangu, hii hujenga mazingira salama ya kujiamini na kushirikiana na wafanya kazi ambao na wa simamia. Kwa sababu kila mtu ako na maoni yake kitofauti fauti na ako na malengo ya kitofautitofauti lakini hayo yote tunacha kando naweka akili zetu sisi zote kwa pamoja kwa kuhakkisha tunafanikisha kazi ya kamuni yetu ama mahalili ambapo tunafanyia kazi nina pongeza mafanikio yao hadharani kutatuliwa mbele ya wengine huongeza ari na hata huwasaidia sana wao kujiendeleza na hata kufanya vizuri kwa kazi zao kwa sababu unapo pongeza mtu mbele ya watu anaona kumbe yeye pia anaonesha umahiri wake wa kazi na hata pia anatambulika na kampuni. Ninawatia moyo kwa kuwakumbusha kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza. Hakuna anaye fanikiwa bila kujikwa maishani ama njiani. Na kwa kupanya kosa andipo kujua mengi. Andipo utajua mali ambapo umekosea na urekebishe na tusonge mbele. Nina wapa wenzangu uurua kujieleza bila kukumiwa. Ii uwa inatufanya tufanye kazi vizuri sana kwa ushiriki kwa pamoja kwa bidii sana kazi vizuri sana kwa kushiriki kwa pamoja kwa uhuru wa kujieleza huwa inasaidia kujua mtu ana umia wapi ama anayapitia yepi na tunahitaji kusuluhisha kwa pamoja nina wasi waji linganishe kupita kiasi na wengine kila mtu ana safari yake na muda wake wa kungaa sasa si vizuri sana kujilinganisha pengine huyu amenishinda, huyu hajanishinda iyo huwa nanawakataza wasijilinganishe.

Mimi huwa napenda kupanda milima kwa sababu unipa hisia ya uhuru na utulivu wa kipekee kila hatua ninayoipiga unifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Kupanda mlima unifundisha subira si kila hatua si rahisi ila hilo unikumbusha kuwa mafanikio unahitaji muda na juhudi. Napenda hewa safi ya milima inanifanya nipumue kwa kina na kuachilia pengine msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku kwa sababu kule kwa milima kuna miti ya kiasili tofauti tofauti ambaye hijawahi katwa na mtu na hiyo hewa inatoka pale ni hewa safi ambaye hijachafuliwa pengine na kemikali ama vitu vyovyote ambayo vinachafua mazingira. Sasa nikipanda kule kwa mlima napunga hewa fulani na ya majani ya kiasili ambayo huwa inanisaidia sana. Kupanda mlima unipa nafasi ya kutafakari. Ukiwa juu mawazo huwa wazi na akili upata utulivu, wa ajabu sana kwa sababu uko mahali pengine. Ambapo pengine watu wengi huwa hawafanikiwi kufika. Sasa ukiwa hapo, unaona maajabu na maumbile ya Mungu ya kipekee jinsi, alivyoumba vitu tofauti tofauti, ukiona vitu vya kiasili, vinaashiria tu Mungu jinsi alivyo mkuu. Na napenda pia changamoto inayokuja na kupanda mlima ina jaribu inaniarifu ya kuwa uu mwili huwa unajengwa kwa mazoezi. Na hata kukuwa na akili razini ni lazima ufanye vitu ambayo vitakuwezesha kufanyisha mwili zoezi kwa mfano kupanda mulima si kitu rahisi ni kitu ambacho ni lazima ujitolee ndiposa uweze kukwea mpaka upande mulima ufike kule juu. Mandhari ya mlima univutia sana kuona bonde chini na upeo wa macho mbali unijaza mshangao na shukurani jinsi Mungu aliweka maumbile yake na jinsi aliweka mawe juu ya nyingine. Na mimea zikamea kwa yale mawe ambapo si rahisi kwa akili za kibinadamu kueleza ni kivipi mimea zinamea kwa mawe. Kupanda mlima unijengea, kujiamini, kwa sababu si kila mtu ako na uwezo wa kupanda milima hila. Kufika kwa kileleni cha mlima huwa inachukua ujasiri, kujituma, kujinyima vitu vingi. Na hata wakati mwingine unahatarisha maisha yako kwa sababu haujui ni nini kitatokea kule kwa milima kuna nyoka kuna wanyama tofauti tofauti. Sasa lazima ukipanda upande na wale ambao wamekuwa wakipanda kwenye ule mlima wakuelekeze vizuri. Napenda ukimya wa mlima na kimya kinacho zungumziwa hapo ni kimya cha amani tulivu ambacho hakuna kelele nyingine ile utasikia tu kelele za miti ya kiasili, wanyama, pengine na maumbile tu ambayo yako huko juu. Kupanda mlima unikumbusha umuhimu wa maandalizi bila mipango mizuri hauwezi enda safari ya kupanda mlima kwa sababu lazima ujipange na pengine viatu vizuri ambavyo hata nyoka akikuuma hawezi kukufikia. Uvae mavazi ambayo yanakusaidia ukikutana na pengine wadudu wenye sumu kali. Wakikuuma hawatakufikia. Na kupanda mlima unifundisha unyenyekevu. Mlima unikumbusha kuwa mimi ni mdogo mbele ya maumbile makubwa ya Mungu. Kwa sababu nikitoka huko hata nijirushe ama nianguke chini. Sitasalia bali nitakuwa nimeisha kabisa. Napenda kuona mabadiliko ya mazingira, ninapopanda juu zaidi, naona jinsi mimea zinakua, hewa safi vile inatokea kwa ile mlima, hali ya hewa, kubadilika, badilika, taratibu, ni joto aina gani nitaihisi nikiwa kwa ule mlima, ama ni ubaridi mgani nitahisi nikiwa kwa ule mlima. Sasa kwangu kupanda mlima unipa furaha ya ushindi wa binafsi kwa sababu huwa najionea mengi ambayo pengine ningekaa tu hivi singeyaona ama singejifunza. Na ni mazoezi mazuri sana huwa nayapata nikipanda mlima ambapo unisaidia kuwa na mwili wenye nguvu na afya njema na hata kuwa mwepesi kwa sababu kupanda mlima. Si kila mtu bali inahitaji mtu ambaye amejituma na mwepesi wa kupa.

Mimi ni mtu wa kuwahi kazini kwa sababu naamini muda ni rasilimali muhimu sana. Kila dakika ina thamana ya kutumia katika kufanya kazi yangu kwa urahisi na nikuwe mfanyikazi bora na anayefanya kazi vizuri zaidi. Kuwahi kazini hunipa utulivu wa akili, ninapofika mapema sifanyi mambo kwa haraka wala kwa presha ila huwa nafanya kazi kwa wepesi, nikijua nimefika mapema naanza kupanga kazi yangu jinsi ntakuwa nikiishughulikia mambo utakuwa tofauti kwa haraka bila kunisumbua mahali popote. Na ninapenda kuwahi kwa sababu hunipa nafasi ya kujiandaa kabla kazi haijaanza naweza kupanga majukumu, kukagua ratiba na kujitayarisha. Inavyostahili kwa sababu mara mingi unapoenda kazini kama umechelewa hautakuwa na uwezo wa kupangilia kazi yako ni jinsi gani utaanza ni wapi. Utaelekea ila ukifika mapema unakuwa na uwezo wa kupangilia ratiba yako mzuri. Na ata kuanza kazi bila presha yoyote. Na hapo itakusaidia kuwafikia malengo yako ambayo pengine ulikuwa umeweka. Alafu wakati mwingi huwa napenda kuwahi kwa sababu hunipa nafasi, pia ya kujiandaa kabla pengine hawajanipa kazi mingi nimalizie yenye ilikuwa imebaki na nihakikishe nimeweka rekodi na kila kitu vizuri kabla sijafanya kitu kingine chochote huwa inanisaidia pakubwa sana. Pia ni njia ya kuonesha heshima kwa waajiri na wenzangu kuwahi kunamaanisha thamana kubwa sana ya muda ambao pengine wafanyakazi wengine wakiniona ninapokuja mapema nao pia watajifunza kutoka kwangu wataiga mfano mwema na watakuwa wanakuja mapema kufanya kazi ndiposa kitu chochote kisiharibike ama tusipate tatizo kule kazini. Mimi huwa naamini kuwahi mapema kazini, hujenga taswira mzuri, watu wengine ama wafanyakazi wengine wanapokuona, pengine umekuja mapema pia. Nao watataka kujifunza ni vipi huwa unafanya ndiposa umalize kazi zako kwa haraka na kwa mapema. Na huwa inawasaidia pia wao kufanya kazi yao vizuri kwa kuwahi kazini mapema kwa kuiga mfano wako mzuri kwa kuwahi kazi mapema. Pia huwa inanisaidia pengine kuepuka msongamano wa mawazo unao tokea unapochelewa ambapo hujui unaanzia kazi wapi, hujui unafanya nini, ndiposa uweze pengine kuweka ule muda ambao umeupoteza kwa ratiba yako vizuri. Ninapowahi kazini pia huwa inanipa nguvu zaidi, ambapo naeza maliza kazi yangu mapema sana kuliko vile nigechelewa, na ningekuwa na presha, wangeniletea kazi tofauti tofauti, ambayo ingenichanganya ninapofanya kazi. Pia huwa inanisaidia kwa sababu hunipa muda mzuri, wa kuwaza, wa kutulia, na ata kuhakikisha napangilia mambo yangu kwa wakati ufaao. Kwa sababu mara mingi nimekuwa nikimaliza kazi chini ya lisaa litatu ama nne kwa kuwa, nimekuja kazi mapema na inaniwezesha kufanya shughuli kwa haraka sana. Na ninapomaliza kazi sitakuwa na pressure ila naeza kujiondoa na nikaenda kufanya mambo yangu kwa sababu nafanya tu yale ambayo nimeachiwa ama nimeoneshwa na kampuni. Na hiyo tabia ya kuwahi mapema niliyoijenga imenifanya nijiamini zaidi na kujua niko na uwezo mkubwa na ikafanya wajibu wangu ukawa rahisi kwa sababu kazi inawai kwa muda unaofaa. Pia huwa inanisaidia kushughulikia changamoto, zisizo, tarajiwa, ninap fika mapema ata tatizo lililotokea nina muda wa kulitatua kabla, pengine wafanyakazi wengine, hawajafika na kupata suluhisho, pengine muajiri wangu anapokuja namwonyesha, iyo tatizo nimeshasuluhisha. Na huwa inanisaidia pakubwa sana kwa sababu ukiwa na matatizo mengi kazini hata kazi yako mara mingi huwa ikaweza kuharibika na hata unaeza pigwa karamu ama unaeza unaeza achishwa kazi kwa sababu ya kuchelewa na kutowahi kazini mapema ni sehemu ya maadili yangu kuwahi mapema na ni jambo.

Kwa kweli kabisa mimi huwa nafatia matukio ya kimataifa, ambapo juzi tu nilipofatilia lile tukilo, tukio ambalo lilitokea kule Venezuela, ambapo hakuna mtu yeyote duniani kwote aliwazia kama raisi wa merekani anaweza enda akamshika kiongozi wa nji ya venezuela ambapo ilikuwa ni kinyume na matarajio kuona yale ambayo yalitendeka kule venezuela yalikuwa ni ya maajabu sana wako na jeshi la hanga wako na jeshi la maji na wako na jeshi la inji kavu lakini kwa hakika yule raisi wa marekani alipangilia mpangilio mmoja wa kimaajabu sana ambapo alienda aka mshika yule rais wa Venezuela kwa inji yake, bila hata kumujulisha. Limuambia tu siku moja, nda kukujia yule rais akaongea vibaya, akasema wewe, unacheza na ulinzi ambao niko nao, kama unataka pengine upate cha mchemakuni, jaribu, alafu ndakuonesha jinzi, mimi nimejipanga kianga, nimejipanga kimaji, na nimejipanga kiinji kavu na jeshi langu, ambalo liiko na ujuzi wakisasa na tekin teknolojia hali ya juu. Lakini jinzi raisi wa merikani alitumia teknolojia yake na akatuma skuadi moja ya wana delta ambao walienda kukabiliana vikali sana na wanajeshi wakule Venezuela ambapo alifika waka wakachukua mandaki yote na wakashikadoria kwa viungo vyote vya kijeshi vya Venesuela. Wakashika pengine kwanza doria kwa injikavu, jeshi la injikavu, wakaeka kule mizinga na zile ndege za kivita, pia kwa maji wakatuma kule mzinga na ndege za kivita. Nara kwenye yule rais alikuwa anakaa makao makuu ya rais wa Venezuela ya kashikiwa doria na jeshi la kimerekani la wanadelta ambapo alifika kule kwa mushindo mukubwa sana na kumushika yule rais chini ya dakika arubaine saba ambapo kila mutu anajiuliza ni vipi ilifanyika kwa sababu hii operasheni ya kuenda kuchukua rais kwa inji yake si jambo rahisi hapo ndipo tulipata maelezo mafupi ambapo kumbe wali mmoja wao wa walinzi wa raisi wa Venezuela alikuwa ni mpelelezi wa inji ya merekani na alikuwa anapeleleza kwa kila hatua chenye yule raisi wa Venezuela anafanya penye anaishi anakaa penye huwa anaeka simu usiku kwa sababu hakuwa ana lala na simu kwa chumba chake cha kulala na ni wapi mitandao zao huwa zinafanya kazi akapeana hiyo habari yote kwa kina na utafiti ambayo alikuwa ameufanya kwa muda murefu akaenda akapea skuadi ya wanadelta wa kule marekani wakaanza kuchora mpango jinzi ya kuenda kumushika yule rais wa Venezuela ambapo walichora iyo mipango na ikaingiana. Na walipo maliza tu michongo na michoro ya kuchora jinzi wanaenda kumushika yule rais wa Venezuela moja kwa moja wakamuendea. Ambapo hii skuadi ya delta wako na vifaa vyote ambavyo vinahitajika vya kiteknolojia vya kushika doria angani majini na hata kwa inji kavu i think wanauwezo hata pia wa kupoteza ile pengine nguvu ya umeme nguvu ya ya mitandao, ya network yote inaimaliza. Na waka mfikia yule raisi ambapo waliendesha ile uparaisheni kwa chini ya muda wa dakika arobaini na saba ambapo walikuwa na uwezo wa kumushika yule raisi na bibi yake na waka wasafirisha moja kwa moja kutoka kwa inji ya Venezuela na wakapeleka mahali ambapo. Hakuna yoyota alijua ni wapi wamepelekwa ila tu walikuwa chini ya ulinzi mkali wa squadi ya kimarekani ya wanadelta ambapo walimushika yule rais na wakaenda pamoja naye kabla ya kumfikisha pengine kotini kule merekani kumwekea staka la madawa ya kulevya. Na hiyo imekuwa ni tukio moja ambalo limekuwa la maajabu sana la kimataifa kwa sababu kwenda kumushika rais kwa inji yake bila kumuua, akiwa muzima na bibi yake wakikuwa hai na wakatekwa nyara na wakapele kwa mahali ambapo hapa julikani. Haiku kukua ni jambo rahisi bali ni moja wapo ya matukio ambayo yameenda kwa historia na itakua ina kumbukwa. Kwa sababu hakuna raisi mwingine duniani kwote amewa ifanya yale ambayo yalifanyika hivi maju.

Kwa kweli mimi ni mwana saikolojia na kazi yangu ni ile kufanya ushauri na kupeana ushauri nasaha kwa pengine watu ambao wako na shida ya kisaikolojia ama wako na shida tofauti tofauti ambayo inawasonga mawazo ama wameshindwa na maisha ama umefikia pengine mwisho wa maisha wao na hawana pengine mahali pengine wanaenda, pengine wamekua na tatizo tofauti tofauti, wamekua wakishugulikia hilo tatizo lakini halizai matunda kamwe na wanataka suluhuhisho mimi ni mwana saikolojia ambayo huwa nashugulikia yale maswala ya kisaikolojia na huwa nahakikisha na kaa na mteja wangu ama mgonjwa wangu tunazungumza, tunaongea tunaenda zile tunaenda zile sheria tunafuata zile sheria zote ambazo zinahitajika mwana saikoloja kufanya ndiposa kusuluhisha shida ya mteja wake yote mpaka aweze kupata nafuu na hiyo kazi ya kisaikoloja kwa mfano nilipenda kutoka ndani ya moyo wangu. Si kitu cha kusukumwa ama kuambiwa na mzazi enda fanya hivi. Ndiposa upate kazi ama ikona kazi mzuri ila niliifanya kwa sababu naipenda. Na nilipenda kuona kila mtu anaishi maisha mazuri. Ingawaje maisha yamekua magumu na imefanyika kuwa watu wengi sasa hivi wanaumia ama wanapata matatizo tofauti tofauti ama mbali mbali kupitia presha ya maisha kupitia pengine ugumu wa maisha na hata kupitia wakati mwingine kukosa fedha na kukosa kazi na watu wamesoma ina wafanya kujikuta kwa shida kukua na shida ya kisaikolojia na hata wengine huwa inawaingiza kwa presha kufanya vitu ambavyo havistahili sasa wanahitaji ushauri nasaha ndiposa waweze kutoka kwa hizo vitu ambazo huenda vinaweza kuangamiza ama kuwaharibia maisha yao yote ya usoni na hata kuharibia maisha ya watoto wao ambao pengine wamewaleta hapa duniani. Na mimi kama mwanasaikolojia huwa nahakikisha ya kuwa na shugulikia wateja wangu kwa uzuri kwa muda ambao unafaa na huwa nawapea muda wangu wote kuhakikisha tatizo ambalo ako nalo ama shida ambayo anapitia imetatulika na tumepata suluhu ya kudumu kwa ushauri nasaha na hata kupitia zile pengine leseni za saikolojia. Wana nawapea na kuna kitu kimoja tu ambacho huwa nakumbukia na nakipenda zaidi kuhusu kazi ambayo nimekuwa nikiifanya ya saikolojia nakumbuka nilipata mteja mmoja ambaye alikuwa amefika mwisho wake wa maisha ambapo alikuwa anasema haoni kingine ambacho kina pengine faidi hapa duniani ama haoni kingine ambacho anaweza kujishikilia hapa duniani afanye ila kitu tu ambacho ameona ni kujitia kitanzi ama kujitoa uhai. Lakini tulipo keti na yeye nikaanza kumwongelesha, kumuelekeza. Na akaona kuna watu wengi ambao wanapitia shida mbali mbali. Na kubwa kuliko yake ndogo ambayo anapitia. Hapo ndipo aliona utofauti. Na tulipo zidi kuongea naye kila siku kwa muda wa mwezi mmoja. Hapo ndipo alipata ufahamu na akasema alikuwa anataka kufanya unyama ambao pengine ungeacha ile roho chafu inge fuata hata pengine mandugu zake ama mtoto wake na kwa kupitia ile ushauri nasaha aliweza kufurahia sana kwa sababu kuanzia hapo alienda kanisani hata akaombewa akaanza kwenda kanisani na akaona shida zenye alikuwa anapitia haikuwa ni shida bali ilikuwa ni mawazo tu yamemzidi mpaka anaona ni yeye pekeyake ndiye anapitia shida ni yeye pekeyake ulimwengu umemkataa. Na ni yeye pekeyake watu wamemkataa kumbe ilikuwa ni mambo tu ya kujilimbikizia na kuyaweka mawazoni. Na hapo ndipo nilijua kumbe watu hubadilika ule mteja wangu alibadilika vya kutosha na akaachana na kila kitu ambacho alikuwa amepangia kujitoa uhai na aka kuwa ni mtu ambaye anajituma kwa kazi na hata maisha yake yakawa masafi ambapo alienda akasomea ile saikolojia na akawa mwanasaikolojia ambaye alifunza wengi sana ila kuna changamoto ambazo huwa tunapitia lakini kando na hayo yote sisi huwa tunahakikisha wateja wetu wanapata suluhu kwa maisha yao na hiyo ndio.

Study yangu muhimu kwa kazi yangu huanza na nidhamu ya muda kuwahi kazini mapema na kufata ratiba yangu inanisaidia kuwa mmojawapo ya wafanyakazi ambayo naheshimu pengine sheria na yale ambayo kampuni imeweka kulingana na kuweka muda. Na hata huwa inanisaidia sana kuwa na amani na muajiri wangu ambapo hatujawahi kosana mahali popote kwa sababu ya kutoweka muda. Alafu nyingine ni kukua na mawasiliano mazuri huwa inanisaidia katika kuwasiliana na wafanyakazi wengine ambapo sijawahi ona mahali popote ambapo atusikizani ila huwa na uwezo wa kuelezea kwa uwazi kile kitu ambacho nakifanya na wafanyakazi wangu wanapoona hivyo jinsi naelezea kwa wazi mambo ambaye nafanya kwa kampuni nikiwa msimamizi wa wafanya kazi. Pia huwa nawaiga mfano wangu mzuri kabisa na inawasaidia katika kufanya kazi yao ata nyingine kwa kuwa waaminifu, watu wa wazi na wakujieleza vizuri. Pia huwa inanisaidia katika pengine ujuzi wa kupanga kazi ambapo niko na uwezo wa kumaliza kazi yangu kuipangilia na kumaliza kwa wakati ufahao. Mimi huwa sichukui muda mrefu ila huwa na maliza kazi kama ilisale nane naimaliza kwa tisali tatu ama nne kama nimekaa sana. Uwe inanisaidia na kuwa moja wapo wa wafanyakazi wa kampuni ambao nimependwa sana na ule mwajiri wangu ama mkurugenzi mkuu. Pia huwa inanisaidia kufanya kazi kwa timu ambapo, ustadi wa kufanya kazi kwa timu ni msingi, mzuri sana ambao unaweka ushirikiano kuheshimiana. Hata hunisaidia sana kuongoza watu wengine nikiwa msimamizi wao kwa kuongoza na uwazi bila kulumbana mahali popote. Uwezo wa kutatua matatizo tofauti tofauti ni stadi muhimu ambazo nikonazo ambapo huwa nakumbana na changamoto ya wafanyakazi tofauti tofauti ambapo wanakuja kuwasilisha pengine changamoto ambao wanapitia matatizo na kwa hekima ambazo nimepewa na mwenyezi mungu huwa natatua bila hata kushirikisha mkurugenzi wa kampuni ambapo huwa inanifanya niaminike hata maramingi huwa naachiwa kampuni nisimamie wakati ambapo pengine ameenda shughuli za, kampuni nje ya nchi. Na pia uwadilifu na uaminifu ni moja wapo ya stadi ambazo huwa zinanisaidia sana. Kwa sababu huwezi fanya kazi yoyote usipo kwa mwaminifu. Na kazi nzuri huwa inaonekana kwa uwaminifu ambapo unajenga sifa njema kwa muda mrefu ambayo inakusaidia hata kuunda pengine maisha yako na hata kuigwa na watu wengine ama wafanyakazi ambapo unafanya kazi popote ambapo unafanya kazi pia mimi huwa najifunza vitu vingi sana na ujuzi tofauti tofauti kwa haraka ambapo imekuwa ni umuhimu wa maisha yangu kubadilisha pengine kitu tofauti ama ninapo pata ujuzi ambao sina niko na uwezo wa kutembea sekta tofauti tofauti kwa kampuni yetu ambapo nitajifunza vitu kwa kunyenyekea kukusikiliza na kufunzwa na hapo ime nisaidia sana na kukuwa na ule uwezo wa kubadilika ni stadi muhimu sana ambazo zime nisaidia kukubali mabadiliko na kujirekebisha kwa haraka sana ambapo sina uwezo na nimekosea na rekebisha na nasonga mbele. Na huwa inanisaidia sana katika kukaa na wafanyakazi wengine kwa furaha na hata mara mingi huwa na uwezo wa kushughulikia msongo wa mawazo ambao pengine umenikabili kwa kuwa na kazi ambao pengine imenizidi unga kidogo ama imekuwa mingi kwa kampuni. Na mimi ndiye na shughulikia hiyo kazi yote kwa sababu miu ndiyo nasimamia wafanyakazi wote. Sasa huwa inanipea wakati mwingine presha nakosa utulivu lakini ninapo kuwa na uwezo kushughulikia mawazo yangu. Inakuwa rahisi kwangu sana kuhakikisha nimestadi hiyo kazi vizuri na kuweza kuimaliza kwa wakati ufaao. Na uongozi ni moja wapo ya vitu ambavyo huwa inanisaidia kuongoza wengine vizuri bila malumbano yoyote.

Napendelea sana mfumo wa simu wa Android kwa sababu unanipa uhuru mkubwa wa kutumia kifaa changu jinzi ninavyotaka. Android huniruhusu kubinafusha simu yangu kwa urahisi naweza kubadilisha maandari na mpangilio wa screeni kulingana na ladha yangu. Pia napenda Android kwa sababu ni chaguo nyingi za simu kuna simu za bei tofautitofauti hivyo kila mtu anaweza kupata inayomfaa kwa sababu simu oengine kama ile mfumo ingine ni ngumu sna kuipata na Lakini Android ni mojawapo ya simu ambayo watu wengi wanaeza kuwa na uwezo wa kuinunua kulingana na fedha ambazo ako nazo hata masikini pia ako na uwezo wa kununua. Kwa sababu akiona simu kama iPhone, simu kama Samsung. Iyo ni mojawapo za simu ambazo masikini hawezi kununua ni matajiri peke yao ambao wako na uwezo wa kununua zile simu. Alafu mfumo wa android huwa unanipa uhuru wa kuhakikisha programu yoyote ambayo natumia mbalimbali inaweza naeza kuenda nikahibonyeza na nikaitafuta nikaipata kwenye sehemu ya playstore kulingana na pengine simu ya kama samsung hauwezi kuwa na uwezo wa kueka programu ambazo pengine hazitakikani kwa hiyo simu na ni vigumu pengine mpaka ununue. Ile programu lakini kwa Android ni rahisi tu unaenda kwa Play Store unabonyeza na inakuletea programu yoyota ambayo unataka na unaitumia. Pia napenda jinzi Android inavyopanga kiraisi na ara pengine kupangilia pengine kombyuta kwa kulinganisha na kifaa kama televizieni na vifaa vya bluetoothi. Uko na uwezo wa kuunganisha kwa urahisi sana kwa kombyuta, kwa televishini na harap luthudi kwa sababu unafinyatu na inaanza kazi ukilinganisha na simu ya pengine iPhone. Alafu unapenda android kwa sababu inaruhusu matumizi ya programu nyingi kwa wakati mmoja. Unaweza unaweza fanya ile kitu ambacho huwa tunaita kwa lugha ya kimombo multitasking ambapo unaongezea ufanisi wa chochote ambacho unafanya, unafanya kwa haraka, unafanya hiki halafu unaruka kule kwa haraka na simu ya android inaruhusu. Ukilinganisha na ile iphone ambayo hairuhusu. Napenda android kwa sababu ina programu nyingi za bure. Hii inatusaidia kupata huduma ya kwanza na huduma kwa gharama. Kwa gharama ya chini ama bila garama kubwa ambapo unanunua tu pengine kadi kwa simu na unaeza kupata huduma zote ambazo auzinunui kama simu ya iPhone. Android huniruhusu kuchagua pengine simu mojawapo ya kipekee sana ambapo inashinikisha kusahihisha mara moja kama kama staki naweza kununua pengine mfumo tafauti wa Android. Lakini yote inafanya tu kazi sawa na iko na uwezo wa kuwasiliana mmoja na mwingine. Alafu mfumo wa android unanipa uhuru wa kubadilisha programu. Kwa mfano cha msingi sitaki pengine programu fulani. Naenda tu pengine kwa Play Store, navuta, na naeka programu zingine ambazo. Nazitaka ambazo pengine ni za umziki, pengine ni za kufunza vitu tafautafauti. Hapo inakua rahisi sana kwangu. Napendelea Android kwa sababu pia inaruhusu marekebisho ya kina kwa mtu ambaye anapenda pengine kutumia hiyo SIM.

Kwa kweli kabisa ibada ni kitu cha muhimu sana haswa tukitaka kukua pengine kiroho na mimi kwangu kibinafsi ibada huwa nafanya kila jioni na kila asubui. Na hiyo alafu siku ya jumapili ni siku nzima lakini kila siku jioni kama lisali moja na nusu hivi alafu asubuhi kama lisali moja mimi huwa nafanya ibada. Angalau kumshukuru mungu na kumrudishia sifa na shukrani kwa yale yote ambayo amenitendea. Kuishi kwetu, sisi wenyewe hatuwezi, hata kufanya chochote hatuwezi, pumzi ambayo tunaitumia si yetu. Ila yote tunamrudishia shukrani kwa sababu ukienda kwenye ibada hapo ndipo unaeza kuwasilisha mahitaji yako yote, mkononi mwake, mkono mwa mwenyezi mungu. Pengine kama uko na shida tofauti tofauti hapo ndipo utaweza kuiwasilisha kwake ndiposa aeze kutatua akiwa yeye ndie mungu wetu muumba wa vitu vyote na yeye ndiye utupae uwai kila siku. Sasa ni hatua ya muhimu sana kwa kila mkristo ama kwa yeyote yule kumshukuru mwenyezi mungu ama mola kwa yale yote ambayo amemutendea ama ametutendea. Kwangu kibinafsi maisha yangu siezi sema mimi mwenyewe naweza ila, kila asubuhi huwa nahakikisha natenga muda wa lisali moja kuenda kwa ibada, angalau, kumshukuru, kwa umbali ambayo amenitoa, kwa yale ambayo amenifanyia, na kwa hakika hata ukiona maisha yangu yenyewe, vile yapo mimi mwenyewe siezi elezea chochote kwa sababu makuu ambayo nashuhudia kila siku kwa uhai, kwa pumzi njema, kwa kutokuwa mgonjwa yote ni kwa neema na rehema zake mwenyezi mungu. Mara mingi nilikuwa napitia magumu pale nyuma ambapo sikukua nimeeka maanani na nimetilia mkazo kwa kuende ibada na kuhakikisha pengine namuabudu mungu kwa hali yangu yote, kwa mali yangu yote, kwa roho yangu yote na kwa akili zangu zote. Hapo ndipo nilikuwa napitia matatizo chungu nzima ambayo hayakukua yanaisha. Kila mara ningepata haya yamenikuta. Tatizo hili limenikuta. Baada ya kumalizana na hili lingine limeingia. Lakini nilipogundua kuna mtu mmoja ambaye anakupumzisha mizigo zako zote na anakuezesha kukaa ukiwa huru kila wakati. Hapo ndipo niligundua kumuabudu kwa ukweli, kwa roho na kwa akili zangu. Kila asubuhi na kila jioni imenisaidia pakubwa sana kuafikia malengo yangu na hata kupata mafanikio mengi kutokuwa mgonjwa, kukua na amani ya moyo na kuishi na majirani yangu, majirani wangu kwa amani bila vita, bila vurugu na bila kugombezana kwa jambo moja ama lingine. Na mimi nimeona maisha yangu yamebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya kugundua kuwa kuna mungu na kuna yule ambaye analinda mji na yule ambaye anahakikisha kila kitu cha dunia hii kiko salama. Kwa sababu pengine dakika moja tunakumbuka nilipokuwa natembelea sehemu ambapo kulikuwa na burudani na michezo ambazo zilikuwa zinaendelea ya chuo cha kikuu ambapo watu walikua wamekusanyika wengi sana na kukatokea vurugu na wale ma askari wakatupa yale magasi na wakatupa yale mabomu ya kutoa moshi mkali ambapo ule moshi uligharimu maisha ya watu wengi, watu wengine wakaenda ma hosipitalini kwa kukanyagana kwa sababu hakukuwa na hewa safi. Sasa najaribu kuwaza ni jinsi gani mungu anatupenda kwa sababu hewa ikichafuliwa kidogo mtu hata anapoteza uhai. Na sisi huwa tunalindwa kwa hewa ambayo hatujui inatoka wapi. Ila ni kwa sababu tu ya kuenda kumshukuru kwa kuenda kwa ibada kuhakikisha unaliinua jina lake unamtukuza. Unasema asante kwa uhai na kwa maisha ambayo amekupa. Sasa kwangu nasema mungu amefanya maajabu. Na ametenda mema kwa maisha yangu. Siezielezea kwa uhai, kwa uzima. Na hata mimi nikitembea natembea kwa sababu yake. Nikila nakula kwa sababu yake. Nikiketi chini na keti kwa sababu ya mungu. Kwa sababu mimi sina lolote hapa duniani la kujishikilia ama la kutegemea ila namtegemea tu yule muumba wa vyote ambaye ni mungu wangu ambaye amenisaidia umbali huu wote maishani.

Kwa kweli mimi huwa napenda chakula cha kienyeji sana ambacho kimepikwa haswa na nyanya yangu ambayo ni mojawapo wa watu ambao wanajua kukiandaa chakula cha kienyeji. Chakula cha kienyeji ambacho nakipenda ni ule ugali ambao umechanganywa mtama, wimbi, muhogo na mahindi ya rangi ya kitambo. Alafu mboga ni ile ya msituni ambayo imechunwa matawi tofautitofauti ya msituni ambayo ni mboga ya kienyeji ambayo huwa tunatumia kuila kila siku na maziwa ya ng'ombe. Na kwa hakika kile chakula huwa napenda kukila nikienda kwa nyanya yangu kila wikendi. Ambapo yeye huwa anaandaa chakula ya kienyeji hata imemfanya akaishi miaka mingi sana hapa duniani. Na siezi sema jinsi anavyopika kile chakula. Ata mimi wakati mwingi tu nimekaa na yeye lakini kujua jinsi anakiandaa vizuri zaidi imenilemea kabisa kwa sababu kuenda kuchuma matawi ya mwituni nikuje ni tengeneze kama mboga kwangu kidogo huwa inakuwa ni ngumu kwa sababu naishi mjini na napenda vyakula vya mjini ambavyo unanunua tu viko tayari wamekukatia hata hujui unakula nini. Lakini kile chakula cha kienyeji ambacho ni ule ugali ambao umechanganywa na viungo tofautitofauti na ile mboga kienyeji ambayo wamechuma mwituni na yale maziwa huwa inanifanya naipenda sana na huwa nakula kwa nyanya yangu. Kule ambako anaishi mashambani kule. Na mimi huwa napenda sana vile iko na ladha. Ladha mzuri ambayo ukila ile chakula unahisi ule uhalisia wa kihalisi wa zamani na yale ambayo yanatokana na vyakula vya zamani. Unasikia ladha fulani ambayo hata ukikula kwa chakula cha kisasa hauwezi sikia ladha ambayo iko na uhalisi pengine wa mmea ule wa zamani. Na utapata arufi yake yenyewe inanukia sana kwa sababu ni harufi ambayo inatokana na mti ama mimea za kiasili. Ambapo ukila kile chakula unahisi ni kama unakula dawa fulani. Na hiyo dawa huwa inatutibu mwili. Ambapo ukikula mboga ya kienyeji utahisi kama ulikuwa na kitambi, kinaanza kuisha chenyewe. Kama ulikuwa na shida ya tumbo unaona ile shida inaisha yenyewe. Kama ulikuwa na shida ya kikohozi unaona kinaisha yenyewe. Kwa sababu ile mboga ikipita kuanzia kwa koo inakata mpaka kwa tumbo ndani. Na ile ukinywa ile pengine supu yake ama kituweo chake unahisi ni kama mwili umefunguka na umeacha vitu vingi ambavyo vilikuwa vinakushika mwili. Unakua mzito, unaona tu mwili unakua mwepesi. Unajiachilia unakuwa mzuri. Sasa mimi kwangu ile chakula cha kienyeji kimekuwa ni cha msaada mkubwa sana kwangu, na kimebadilisha hata afya ya mwili wangu. Nimekuwa na afya njema kwa muda mrefu kwa sababu kila wikendi naenda kula kile chakula cha kienyeji ambayo ni mboga ya kienyeji ambayo ni matawi ambayo yamechumwa kutoka mwituni na ule ugali ambao umechanganywa, mtama, muhogo, wimbi yote imechanganyikana pamoja na maziwa ambayo inatoka kwa ng'ombe ambao wanakula majani ya mwituni. Na imenisaidia sana katika pengine kuhakikisha maisha yangu yanakuwa masafi. Nara kuhakikisha pengine sina magonjwa ambayo nilikuwa nashuhudia pale nyuma kila wakati nakuwa mgonjwa kila wakati na nameza dawa. Lakini tangia nianze kuenda kule mashambani ambako nyanya yangu anaishi ndiposa nilikuwa napata hata ananiekea dawa hii ya kienyeji ambayo ilikuwa inasafisha mwili kila wikendi nikinywa hivi nasikia mwili wenyewe unafunguka na unakuwa mwepesi na magonjwa yote ambayo yalikuwa yanataka kunishika ile viini na bakteria zote zinapotea hata haziwezi kunishika tena. Na kitu ambacho huwa kinanikumbusha mara kwa mara ninapoenda nyumbani huwa nakumbukia jinsi huwa tunapiga hadithi na nyanyangu kila wikendi anapokuwa ananiandalia kile chakula cha kienyeji mimi nami nimempelekea zawadi anaanza kunihadithia jinsi inatakikana niishi kwa haya maisha. Tunapokuwa tunakula ile chakula kienyeji anakifurahia kwa sababu ye hapendi vyakula vya duka ye anapenda tu vyakula vya mwituni ambapo huwa anachuma kutoka kwa msitu na anakula kama chakula na kimemfanya ameishi miaka mingi sana hapa duniani zaidi ya miaka tisaini.

Kwa kweli kabisa mimi uwa na jikinga zaidi na jua khali kwa ajili ya kulinda afya yangu na arangozi yangu. Kwanza kabisa napenda kufa mavazi yenye rangi nyepesi na ndefu kama shati zenye mikono mirefu na suruari ndefu ili ngozi yangu isi ogo izigongwe na miale ya jua ambayo inakuja moja kwa moja na sasa hivi tuko katika musimu ambao ni wakiangazi na ambapo kuna jua kali sana ambalo linawaka kule inje sasa wanakikisha nimejikinga vizuri na shati nye pesi ya mkono murefu na suruali ndefu ambayo inakikisha imafunike kila mahali. Hakuna mahalipopota ambapo lile juwa linalifikia miale miali ya juwa inanichoma. Pia napenda kutumia kofia pana ambapo ue nanilinda katika juwa kali na uwa nakikisha na va ile kofia inafunika. Semu kama masikio na shingo na semu nyingine ambazo zingeza kuchomwa na juwa kwa kichwa changu ndiposa nisweze kushudia juwa yoyote ambapo wena nisaidia sana kuakikisha na ekangozi yangu inakuwa mzuri, haichomwi, najua kwa ukali. Pia huwa na tumia zile sunglasses ambazo ni, glassy ambazo zena nisaidia zile miwani ya macho ambayo inapigiana najua na inapunguza pengine ile ukali wa miale ya jua ambayo wena kuja moja kwa moja. Na ime nisaidia pakubwa kwa sababu wapu njuma nilikuwa na arashida ya kuona moja kwa moja nikiangalia juwa ambalo limewaka kali sana na nilipo anza kuva zile miwani za juwa ime nisaidia pakubwa kwa kikisha macho yangu ya naona mbele na ya naona vizuri. Huwa natumia yale mafuta ambayo yana ambatana na miale ya jua kali na yale mafuta pia huwa yananisaidia kupaka kwa mwili mzima hata jua likinifikia haliezi nidhuru na haliezi dhuru ngozi yangu. Hapo huwa inanisaidia pakubwa sana katika ile mafuta yenyewe inaitwa sunscreen ambayo huwna inasaidia kuieka ngozi, ngozi ikuwe na ile maji maji isiwe imekauka na kufanya ile jua kunichoma moja kwa moja. Pia mimi huwa naepuka, najua kwa kujikinga, najua pia huwa inanisaidia sana kuepuka kwa kukaa kwa kivuli wakati mwingi. Kama nimetoka kazini naenda na nakaa kwa kivuli natulia mahali ambapo kuna kivuli kizuri cha miti, mipana ambapo nikikaa pale hata juali hanifikii bali na punga tu hewa safi ambaye inatokana na miti za kiasili na miti tofauti tofauti na napenda kunywa maji mengi sana wakati kuna jua yale maji huwa yananisaidia kuuweka mwili wangu kukuwa mzuri na hata siwezi pengine kuchomeka sana ila nafanya mwili huwezi kuwa unakauka pengine kwa kusikia kiu hapana huwa nakunywa maji mengi yanafanya mwili unakuwa baridi na unakuwa mzuri sana huwa inanisaidia pakubwa katika kujikinga na jua pia hata kukaa kwa kivuli pia imekuwa ni kitu ambacho nimezoea na kimenisaidia kukaa kwa kivuli ikuwe ni mwavuli ama chochote kile ninapenda kuvaa mavazi ya nyuzi laini yanayopumua vizuri. Hii inanisaidia katika viungo vyangu vya mwili kama kwa makwapa kutokutoa jasho jingi na hata sehemu za siri kutokuwa na joto jingi ambacho wakati mwingine huenda ikaniathiri kiafya. Pia huwa napenda kuepuka kufanya shughuli nzito inje wakati jua liko kali. Hapo huwa inanisaidia sana kujikinga dhidi ya ile miale ya jua ambayo inakuja moja kwa moja. Pengine ati nalima shamba wakati wa jua hapana. Mimi huwa nalima asubuhi kabisa kama jua halijawaka na jioni kabisa kama limetua. Pia uanajifunika kwa leso au shuka nyepesi. Ndiposa nisiweze kuwa na joto jingi ambacho ambalo ili naachwa na miale ya jua mchana. Sasa usiku lazima kukuwe na joto jingi kwa sababu jua linawaka. Pia mimi huwa naepuka kukunywa vinywaji vya kahawa au pombe nyingi ambazo huwa zinafanya mwili unakuwa na joto jingi. Sasa huwa inanisaidia nakunywa tu maji baridi huwa inanisaidia kwa afya ya mwili wangu.

Kwa kweli kabisa nimewahi kujifunza kupiga gitaa na niko na uwezo ambao ulikua wakipeke sana. Kwanza kabisa nilijifunza kujua sehemu za nyuzi na mikono. Kila gitaa lina miguu yake ya kuwovia nata kuingia ni hatua ya kwanza muhimu sana. Nilijifunza pia kujua mizizi ya nyuzi. Kila nyuzi inasauti tofautofauti na kuielewa hiyo sauti ni lazima kujifunza kucheza nyimbo tafautafauti ndipo sasa uweze kujua ile gitaa vizuri sana. Kupiga gitaa kunanifunza uvumilivu kwanza. Sauti haikua nzuri lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara nilianza kufurahia michanganyiko ya sauti tofautitofauti ambapo iliniwezesha nikawa mpiga gita mzuri. Nilijifunza kucheza kwa mkono wa kulia na kushoto kwa usawa, mkono wa kushoto unapo, bovia nyuzi na mkono wa kulia unaguza nyuzi au kutumia puwa. Ara pia imenisaidia pakubwa sana kujua kucheza nyimbo tofautitofauti. Kupiga gitaa kunanifanya nijisikie huru kiakili, mziki, huondoa mawazo hasi, nahata hunipa furaha ya ndani, ambapo ninapo shika gitaa hivi nikianza kupiga, naona msongo wa mawazo ambao nilikuwanao unaisha wenyewe, kama nilikuwa na vitu ambavyo nimeviweka vichungu kwa moyo wangu vyenyewe vinatoka nanaanza kuwa na mawazo mazuri ambayo inanituliza mawazo na hata nakuwa na uhuru fulani na burudani ninapoanza kupiga ile gita. Nilijifunza pia misururu ya, ya ile kodi, kila wimbo unamchanganyiko wake na kujifahamu kabisa jinsi ya kuunganisha zile kodi ilinisaidia sana kucheza wimbo mzima wowote ambao ningeletewa niucheze. Na hapo nilikua mtu ambaye ni wakipekee wa kucheza gitaa kwa kuwezesha kupigia nyimbo zote. Kupigia gitaa kunanijenga sana na kumenijengea umahili wa mikono na vidole. Ambapo niko na nguvu na unyenyekevu wa vidole. Ambao unahitajika kucheza vizuri ile gitaa ambayo imenisaidia pakubwa sana kwa kucheza ile gitaa. Kupiga gitaa kunanifundisha kutafuta sauti nzuri, nilijifunza jinsi ya kudhibiti nguvu ya kushika. Nyuzi na kupiga kwa upole. Na kwa kutumia nguvu kidogo ambapo naweza kucheza nyimbo mbaka mtu akafurahia kujifunza pia kutokana, kutoka kwa watu wengine, kulinisaidia sana ambapo nilikuwa naangalia jinsi watu wanashika, wanacheza ile gita na jinsi wanaiboresha zaidi na kuweka sauti ambayo inaskika vizuri, hapo ndipo nilikuwa mahiri kwa kujifunza. Nilijisikia mwenye furaha sana wakati wakucheza wimbo wangu nikiwa pekeangu. Mziki ni rafiki wa kweli kwa hali zote kwa sababu hapo ndipo nilianza kuimba kando na kucheza gitaa ambapo nilikuwa najifunza kwa sauti tofautitofauti namimi pia nika sema mbona nisiimbe na nikajichezea gitaa nikiimba. Nikaanza kuona tu sauti fulani inatoka ndani kwa ndani. Na nikaanza kuimba wimbo ambao sikuwa nimepangilia kwa sababu nilianza kutafuta zile sauti na nikaimba wimbo ambao naingiana na ile gitaa. Pia kupiga gita kunanifunza kuvumilia na kuwa mtu. Kufanya makosa machache kama nimefanya makosa mwanzoni ni lazima nijifunze kwa kuvumilia na kukua mnyenyekevu na kufata walimu waliokuwa wakinifunza kucheza ile gita vizuri. Pia kutengeneza midundo yangu tofautitofauti kutokana na gitaa yangu. Ilinipa misururu ya kodi tofauti ambapo nilijifunza hata kuchanganya wimbo tafotafauti kwa maramoja wanapo badilisha badilisha wimbo nikona uwezo wa kupiga gita kwa huo muda na kushiriki, katika mchezo tofautitofauti ama wachezaji tofautitofauti wa gitaa tukikutana pamoja ili nisaidia haswa kujenga amilifu wangu na kukua mahiri zaidi kwa kupiga.

Mimi kibinafsi napenda kufanya kazi na wenzangu kwa sababu mimi mwenyewe siwezi fanya kazi yote ya kampuni nikiwa msimamizi wa wafanya kazi kwa kampuni yetu ni lazima ushirikiane na wenzako kufanya kazi ndiposa ile kazi iwe rahisi. Kwa sababu tumekua tukifanya kazi tofauti tofauti kufatia sekta tofauti tofauti ambazo ziko kwa kampuni. Sasa mimi nikiwa msimamizi wa wafanya kazi huwa naenda kuchukua tu ripoti kwa sehemu tofauti tofauti. Na bila zile ripoti sitakuwa na kazi kama msimamizi wa wafanya kazi. Sasa kazi ukifanya na wengine utaona kazi inakuwa raisi, mnamaliza kazi kwa wakati, mnakuwa watu ambao mnatunza muda. Kwa sababu kwa kazi kuna vipaji tofauti tofauti na kila mtu anafanya kulingana na kipaji chake. Kwa mfano kama kwa kampuni yetu kuna watu ambao wako na vipaji pengine ya kuchanganya kemikali ya kampuni. Kuna wengine wako na vipaji ya kuweka alama kwa mizigo. Kuna wengine wako na vipaji ya kutumia mashine ya kikompyuta. Kuna wengine wako na vipaji ya kuunda mashine kwa kampuni yanapo leta shida ama yanapo haribika. Sasa kila mtu huwa anakaa kwa sehemu ambaye anaweza kufanya kazi kwa uhakika na kwa uaminifu na kuhakikisha kazi inaenda vizuri. Sasa mimi kufanya kazi na wenzangu kwa kampuni huwa naona ni jambo la busara sana. Kwa sababu ile kazi itaenda haraka na mta afikia hata malengo yenyu na mafanikio yenyu yatakua ya ajabu sana. Kwa sababu kila mkono ambao unafanya kazi pekeyake itakua ni vigumu sana kufanikiwa katika ile kazi. Lakini watu wakiungana kwa pamoja kama vile msemo tu wa kiswaili unasema kwa pamoja yawezekana na kwa utengano ni udhaifu. Na nyepesi sana kwa kwangu, ninaposhirikiana na wengine, tunapofanya kazi kama kwa kampuni, mimi kazi yangu pengine ni kuhakikisha natembea kila sehemu na kila sekta ambapo kuna shuguli tofauti tofauti za kampuni zinaendelea, na nikienda pale, naenda kusuluhisha pengine matatizo, naenda pengine kuzungumza na wafanya kazi wengine, ama tunaitana mkutano, narekebisha mahali ambapo kuna matatizo na tunapata suluhu tunasonga mbele kwa hakika kwangu nimeona kufanya kazi kwa uwazi na kwa ushirikiano imekua ni moja wapo ya nguzo muhimu ambazo zimefanya kampuni yetu kukuwa ni kampuni ya kipekee ambayo inauza sana kuliko kampuni zingine zote humu injini. Na kwa kufanya hivyo imefanikiwa kwa sababu si mimi pekee yangu nimekuwa nikifanya hiyo kazi kuuza jina la kampuni ila ni wafanya kazi tofauti tofauti na wasimamizi wa wafanya kazi tofauti katika sekta tofauti ndipo wamefanikisha hiyo kazi kwa ushirikiano mwema na kwa kuhakikisha kuna uongozi mzuri. Mimi nasema kama kuna kitu ambacho kinasaidia ushirikiano na kufanya kazi na wenzako ni uongozi ambao ni bora. Na kwa uongozi bora kila kitu kitaenda laini kwa sababu watu wengi wanapenda kuiga mfano ambao ni mzuri na mimi wafanyakazi wengi wameiga mfano wangu kwa sababu mimi huwa nahakikisha nafika kazini mapema napanga kazi. Nao pia wakaiga ule mfano ambao nakuja kazini mapema na tunahakikisha tunafunga kazi kwa masaa ambayo yanastahili na ni mapema. Hata wakati mwingine watu wanapomaliza kazi kwa haraka wako na uwezo wa kupewa kazi ya ziada. Ambapo kazi ya ziada unalipwa hiyo siku si mwisho wa mwezi. Na imefanya kampuni kujulikana na kukuwa na bidii na kuwa mojawapo ya makampuni ambayo yanauza sana injini kote. Na nasema kwa hakika mtu ukifanya kazi na wenzako kama vile mimi huwa nafanya na wafanyakazi wenzangu ambapo jambo lolote likitokie tuko na uwezo wa kusuluhisha. Na tuko na uwezo wa kuweka malengo yetu kwa mikutano na maono na yale maono huwa tunafikia kwa sababu ya bidii ya mchwa ya kila mmoja yetu ambayo huwa anaeka kule kazini kuhakikisha tunafanikisha malengo ya kampuni na kwa kufanikisha malengo ya kampuni nasi pia tunajijenga kwa sababu huwa tunapata fedha mingi hata mishahara zinasonga kwa haraka sana kwa sababu kampuni huwa inapeana mishahara kulingana na vile kazi inaenda na mapato ambayo yanapatikana kwa ile kazi ambayo munafanya kwenye kampuni yenu.

Kwa kweli kabisa mimi naishi mahali ambapo nilizaliwa na mahali ambapo mimi naishi ni mahali ambapo watu wengi huwa wanaita ni sehemu ambayo ni ghala ya Kenya ambapo ni kama mahali ambapo chakula chote cha nchi kimekusanyika na ni mahali ambapo mavuno tofautitofauti huwa inalisha nchi nzima. Naishi sehemu ambayo inaitwa Kitale. Na Kitale ni mojawapo wa mji ambao umebeba pengine vyakula vya aina yote ambavyo huwa vinakuzwa mashambani. Na mahali ambapo naishi kuna shamba kubwa sana, ambapo wanapanda mahindi, wanapanda maharagwe, wanapanda chakula tofautitofauti ambacho kinaitajika kuliwa na nchi nzima. Na ni mahali mvua huwa inanyesha kila mara na mvua ikinyesha huwa inanyesha kwa muda mrefu sana kwa sababu ya chakula ya muda mrefu ambavyo vinalisha nchi nzima. Na mavuno ambayo huwa inatoka pale huwa yanakua ni mavuno mengi sana. Kwa mfano kama ni mahindi kuna wakati wanatoa kama zile tangi za mahindi ambazo zinaweza fika tani kama milioni ishirini ambayo inalisha nchi nzima. Na yale mahindi ambayo huwa yanapandwa, yanapandwa kwa mashamba mwakubwa mwakubwa ambayo yaliachwa na wakoloni, mashamba yenye ni ya serikali. Na ni mahali ambapo, kama huna shamba ya serekali na ni shamba lako ni shamba kubwa. Ukifanya ukulima, si ukulima tu wa chakula, ila ni ukulima ambao unakusaidia hata kuuzia watu wengine kile chakula. Kwa sababu pengine chakula ambacho umepanda utavuna na uweke tu kidogo ambacho kitakuwezesha kukula mwaka mzima. Lakini chakula ambacho kinasailia chote kinakua cha kuuza kwa sababu pengine umepanda shamba kama ekari hamsini mahindi ukiwa kuishi mali mojawapo ambapo ni mahali pa kipekee sana. Kwa sababu ya vyakula tofautafauti ambavyo vinakua. Ukienda shambani hautakosa matunda na utapata matunda ya kila aina na si matunda tu bali matunda ya afya ambayo ukila hivi inatoa pengine ile maji mazuri zaidi kuliko yale ambayo yame pengine yamepandwa kwa sehemu ambazo wanatumia pengine kemikali ama vitu vifaa vya kisasa vya kupanda kile chakula. Alafu kingine mahali ambako naishi utawapata ng'ombe, ng'ombe wengi sana kwa sababu sisi ndio tuna pengine peleka maziwa pembeni kwote kwa nchi yetu. Sisi ndio tuko na uwezo kuzalisha maziwa mengi sana ambayo yanazungushwa nchini kote. Na yale maziwa huwa yanatumika hata kuunda vitu tofautitofauti kama kuunda ile siagi ya kupaka kwa mkate, kuunda ile bluu bandi ambayo inatumika na watu tofauti tofauti kwa kupaka kwa mkate, inaunda krimu ambayo inatumika kuweka kwa mboga na hata inaunda bidhaa tofauti tofauti ambazo huwa zinauzwa madukani. Na nasema kwa kweli tunaishi katika sehemu ambayo ilibarikiwa, sehemu ambayo ni ya maziwa, mahindi, maharagwe na vyakula tofautitofauti ambayo vinakuwa huko. Na huwa tunakuwa matajiri wa vyakula kwa sababu sisi ndiye tunasafirisha ile chakula pembeni kote nchini. Na kwa kweli nikisema pengine yale ambayo nimejionea mimi mwenyewe nikiishi katika sehemu ya Kitale, nimeona hakuna ata siku moja mtu yeyote ashai sikika amekufa kwa njaa ama amekaa bila kukula pengine masokoni chakula kimeja mpaka hakuna mtu wa kununua. Hiyo ni baadhi ya vitu ambayo vinafanya napenda mji wa Kitale ambako nilizaliwa mahali ambapo kuna baridi jingi. Lakini kuna mvua mwingi na vyakula vinafanya vizuri kabisa. Mimi nashukuru kuishi sehemu kama ya Kitale ambapo nimeshuhudia mafanikio mengi. Hata vijana wadogo utawapata ni matajiri ama wamekuwa kifedha kwa sababu ya shamba ambalo wako nalo na vyakula ambavyo wanakuza wakiuzia wengine ndiposa wapate pesa.

Kwa kweli mimi nimekuwa nikienda maonyesho ya sanaa. Na kwa yale maonyesho ya sanaa nimekua nikijionea vitu tofauti tofauti nikiona jinsi watu wamebarikiwa na wako na talanta ambayo ni ya maajabu sana. Kuna siku moja ambapo tulipata mchekeshaji mmoja ambaye alikuwa amekuja, mara kutumbuiza watu na kuwaigiza na vichekesho tofauti tofauti. Ambapo alikua anafanya maajabu yale sijawahi ona maishani mwangu mwote nakumbuka kuna siku ambapo alikua anatembea kwa uzi kutoka sehemu moja mpaka nyengine sasa nilikuwa najiuliza nikiwa mtoto mdogo ni vipi mtu anaweza kutembea hewani kwa uzi kutoka kwa mti mmoja adi mwingine. Na haanguki na ameshika kitu kwa mkono alafu kingine ambacho nilikuwa nashangaa nikiona akitembea kwa uzi hivyo. Mbona ile uzi ata haikatiki na ni mtu mzito kuliko ile uzi hapo ndipo niliona watu wamepewa talanta tofauti tofautii ata mtu anaeza tembea hewani. Kwa njia ya kimaajabu akitumia uzi na asianguke na apate fedha mingi sana kutoka kwa watu kwa sababu watu wenye walikuwa wamekuja kwa yale maonyesho ya sanaa wangempea fedha mingi sana ata ambayo ingemtosheleza pengine kufanya shughuli zake zote ambazo hako nazo ama shughuli zake zote ambazo angependelea kufanya usoni. Alafu kingine ambacho nilikua nakiona kwenye maonyesho sanaa, ni pale ambapo mtu alikuwa anawasha moto kikweli kabisa amewasha moto na ameeka makaa mpaka imewaka moto vizuri kabisa mpaka inaonyesha huu moto ata ukishika hivi kidogo uenda kidole kikatoka kwa sababu ya moto kuchoma. Lakini yule mtu anachukua yale makaa ya moto ambaye yameonyesha nyekundu zaidi na anaeka mdomoni anakula na anameza. Mpaka nasema hii ni ushirikina wa aina gani. Kumbe ni vitu ambavyo wamezaliwa. Nilikuwa naona jinsi anachukua ile makaa anaeka mdomoni anaanza kuitafuna pole pole ni kama hatafuni kitu kingine chochote na ni moto. Anautafuna mpaka anameza. Alafu nikaona mwingine wanachukua moto wanawasha moto kabisa unakua mkali. Wanaeka chuma kinakua joto kabisa alafu wanaekelea ile chuma kwa mgongo yake wanaanza kuvuta kutoka kwa kichwa pale juu kwa shingo mpaka kwa mgongo chini pale kwa tako mpaka nilikua nashangaa, na kwani hawa watu waliumbwa kivipi? Yaani kwa maonyesho ya sanaa unaeza ona vitu mpaka vingine ukasema hivi ni vya hakika kweli ama hii ni kifumba macho wametumia kutufumba macho na ndiposa hatuoni kile ambacho kinaendelea. Na nilijua si kifumba macho kwa sababu nilikuja hapo ata kama sijakaa kile kitendo kinaendelea mtu anachomwa na moto na hahungui wakati wenye sikukua pale. Lakini nilipo kuja tu na nikashuhudia na nikaona ni ukweli anachomwa na ule moto na haungui mahali popote. Alafu kwa sanaa ndiposa tumeeza kuona talanta, tofauti tofauti ambapo utaona watoto wadogo, wamevumbua, vitu fulani, ambavyo vilikuwa vinafanywa na mababu zetu. Hapo ndipo nikajua roho hazifi, ila roho huwa zinarudia na zinaingia watoto. Kwa sababu unapata mtoto anakuja pengine pale kwenye jukua, anasimama kwa hewa, anazunguka kwa hewa karibu mara kumi hivi bila kushika chini alafu anashuka chini taratibu mpaka chini na anaketi. Mpaka nilikuwa na shangaa nikishindwa ni vipi mtoto anaeza kuwa anabingilikia ama anazunguka kwa hewa bila kushika chini baada ya kuzunguka pengine kama kwa muda ya dakika moja ama mbili hivi. Alafu na anatua chini pole pole ni kama hakuna chochote ambacho amefanya. Bila pumzi kali ama kupumua kule kukali, hapo ndipo nilijua sanaa ina mambo yake yaani sanaa. Ni tofauti kabisa na jinsi sisi vile tunawaza hapo ndipo huwa tunaenda kujiburudisha tunaona vitu tofauti tofauti, tunaona matukio ambayo hatujawahi ona, ata siku ingine nikaona yule mama ambaye walimwekelea mawe mazito kabisa mawili na akainua ile mawe ni kama hajafanya chochote. Walileta mwanaume wa misuli tinginya kuyainua yale mawe na huwa anaenda kwa jimu ata anainua vyuma nzito nzito lakini akashindwa lakini mumama tu kizee hivi aliinua ile mawe bila ungumu wowote na akaiyeka juu sasa tulikua tunashangaa alikua anafanya vipi kwa kuinwa yale mawe hapo ndipo kuona maonyesho ya sanaa yana umuhimu wake, nimeona vitu ambavyo mababu walikua wanafanya huko.